Apana, mimi si mpenzi wa michezo ya kwenye video kwa sababu mbili. Kwanza, makuzi yangu sikulelewa katika mazingira ambayo yangeniruhsu kuweza kuvifikia kwa urahisi vifaa ambavyo hutumika katika michezo ya video. Lakini mbili, makuzi yangu hayo hayo yalinifanya kupenda michezo mengine tofauti tofauti ya kutokea utotoni na ambayo mengine nimekuwa nayo katika ukubwa. Madhala ni kucheza mpira, lakini ambayo sikukuwa nayo ni ile ya ufundi ufundi kama vile kutengeneza magari na kuendesha magari hayo tukiwa watoto. Lakini mbali na kutokuipenda michezo hii, bado vile vile ninapata nafasi ya kucheza baadhi ya michezo ambayo inaendana nayo. Kwa mfano huwa ninacheza draft au checker katika simu na wakati mwingine kompyuta Lakini vile vile ninaendesha magari ambayo ni video zinazo hifadhiwa katika vifaa kama vile simu na kompyuta.

Timu ninaipenda ya mpiro wa miguu ni timu naito young African ama younger. Hii ni timu kutoka nchini Tanzania. Ni timu ambayo nimeipenda tangu nikiwa mtoto mdogo, nikiwa shule ya msingi. Ni timu ambayo ni kongwe kwa nchini Tanzania. Na ni timu ambayo inashikilia mataji mengi ya ligiku kuliko timu nyingine yoyote. Imifanya vizuri mara nyingi sana. Na kwa sasa ni timu ambayo inaongoza ligi kuu lakini vile vile ni timu ambayo imeshikilia rekodi ya kushinda tajihili mfululizo kumara ya nene sasa. Mechi denawi kumbuka ambayo ilifanya vizuri sana ni mechi zidi ya simba timu nyingine kutoka Tanzania ambayo ilifunga mabawu matano ushindi mkubwa sana. Lakini katika timu hii kuna wachezaji ya mbona wapenda Goalkeeper namba moja Jigwidiara na kiungo shambuli haji pakome zuzua.

Mimi huwa natuma mitandao na ninajua faragha huweza kuingiliwa na watu mbali mbali. Kwa kuwa sina ujuzi mkubwa sana wa mambo ya kiteknolojia, basi huwa ninaepuka kufanya baadhi ya mambo. Mojawapo ni kutokufuata maelekezo yoyote ambayo ninapewa na mtu nisiyemfahamu. Lakini cha pili ni kutokufungua ama kuingia katika miunganishi ama links ambazo sizifahamu. Wala sijaomba msaada wowote kutoka kwao hii inaniepusha kuingia mikononi mwa wadukuzi ama hackers lakini vile vile akaunt izangu kutokuingiliwa.

Hapana kwa kweli, kwa sasa mimi si mpenzi sana wa kuchora na kupaka rangi Nilikuwa nikipendelea fani hizi nikiwa mwanafunzi wa shule ya msingi na pia mwanafunzi wa shule sekondari kusema kweli nilikuwa mchoroji mzuri sana na nilikuwa nikiziremba ama nikizipamba picha na michoro yangu kwa rangi mbali mbali Lakini ukuwaji wangu na kuongezewa kwa matumizi ya vyombo vya kiteknolojia kulinifanya nikatengana na fani hizi. Kwa sasa sijui kama ninaweza kurudi kirahisi katika kuchora kwa mkono, labda katika kompyuta ama katika simu. Lakini kwa mkono hapana. Sasa hivi ninapendelea kutazama video, kutazama picha zilizo kuchorwa na wachoraji wengine.

Mazingira niliopo siwa jua ya kali sana. Lakini kuna wakati jua huwa ni kali, pali napukwenda mjini. Nikifika katika maeneo hayo, basi huwa ninajikinga kwa kufanya shuguli zangu nyakati za asubui ama nyakati za jioni. Lakini pali napulazimika kufanya wakati wa mchana ambapo juwa huwa ni kali. Basi huwa ninatembea kwa umbali ambao si mrefu Lakini vile vile huwa ninatumia viumbo vya usafiri ambavyo hunifanya mwili wangu upate kupoa kama vile pikipiki au usafiri wabajaji hivyo ndivu.

Kuhusu muziki ninapendelea muziki wa aina mbili. Kwanza ni muziki wa reggae. Na pili ni muziki wa hiphop ama kufoka foka. Miziki hii huwa ina ujumbe ambao ni mzito. Lakini vile vile midundo na mahadhi yake ni tofauti kabisa na aina nyingine za muziki. Ni muziki ambao hunibaja, hunisisimua, kusikiliza. Lakini vile vile hunifanya nihisi amani pale inapokua nina unyonge. Wanamuziki ambao ninawapenda ni wanamuziki kama vile Lucky Dube, Wanamuziki kama vile Alfa Blond, Wanamuziki kama vile Bob Maley, na wanamuziki rap kama vile Tupa kama Rishakur, Juma Nature.

Ndiyo, huwa tunashughulikia makosa kazini nikishirikiana na watumishi wenzangu. Kwa makosa ambayo hufanywa na wanafunzi ambao huwa tunawasimamia. Lakini vile vile kuna makosa ambayo hufanywa na watumishi wenzangu. Katika kuyatatua makosa, basi huwa tunatumia kanuni, sheria na taratibu ambazo zimewekwa na shule, ama vile vile zile ambazo zimewekwa na taifa kwa maana ya wizara.

Huwa ninaifathi data kwa maana ya tarifa zangu katika namna mbili. Kwanza ni katika vifaa yangu vya elektroniki niliyvo jariwa kuwa navyo kwa maana ya simu ya mkononi, flashi na hard diski ambayo ipo katika kompyuta yangu mpakato. Lakini kwa namna ya pili ninaifathi kwa kuandika kwa mkono katika diary na notebook. Namna hizi hunisaidia kutunza tarifa zangu kwa mda mrefu pasipo kuaribika. Ni tarifa chache sana nimezitunza katika mtandao kwa maana ya Google.

Kitu kina chufanya ya mazingira ya kazi kwa mazuri, cha kwanza ni ushirikiano, cha pili ni kudhaminiana, na cha tatu ni uwepo wa amani na kuheshimiana. Watu wanapu heshimiana, wanapu sikilizana, ni raisi kueza kufanya kazi wakiwa na lengo moja. Lakini pali ambapo, hakuna ushirikiano, basi kila mtu ufuata njia yake, sio raisi kueza kufikia yale malengo. Ikiwa watu wanafanya kazi katika mazingira ambao si ya amani, utulivu wa akili haupo na wala vile vile utulivu wa nafsi unakusekana. Musho siku malengo ya taasisi hayaweze kafikiwa, hayaweze kafikiwa. Watu na kukua na wabinafsi, wakakosa kuthamini wengine, vile vile si rahisi kueza kufanya kazi na kuyafurahia mazingira ya kutenda kazi. Badala yake, kuna watu tafanya kazi na wengine hawa tafanya kazi. Mwisho wa siku, ya ale malengo na matamaniyo ya taasisi au ya wale wafanya kazi wengine, haya.